Usiku kabla ya kulala, ninafanya mazoezi kidogo, baada ya hapo, ninaangalia filamu kidogo, baada ya hapo, nina nyoosha nguozangu za kazi, ndio ninaenda kulala.

Ninapenda kula nyama, ninapenda kula mboga mboga, aina ya cabbage, aina ya matembere, aina ya chainizi, na aina ya majani ya maboga. Lakini pia ninapendelea sana kula nyanya, pamoja na bilinganya.

Wakati wa mgogoro, ninajishusha. Hata kama mimi, ninaonekana ndiye mwenye kosa, lakini ninajishusha. Baada ya hapo, ninaomba msamaha ili mgogoro uweze kuisha.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya video. Ninapenda kuigiza film, ninapenda kuigiza maigizo ambayo yanafundisha, yanaelimisha na yanaburudisha. Ninapenda sana kucheza michezo ya video.

Apana siwezi kuishi siku moja bila ya teknolojia kwa sababu teknolojia ndiyo ambayo inanifanya niweze kuongoza maisha yangu kwa sababu kazi nyingi ninatumia vifaa vya teknolojia.

Ninapenda kufurahi na marafiki zangu, lakini pia ninapenda kubadilishana mawazo na marafiki zangu. Muda mwingine, tunakula pamoja na marafiki zangu, tunaenda pwani ya bichi na marafiki zangu.

Ninaoga mara tatu, hadi mara nne kwa siku. Asubuhi niki amka, ninaenda kufanya mazoezi, nikirudi, ninaoga. Mchana, ninaoga. Jioni, nikirudi kutoka kazini, ninaoga, ninaenda kufanya mazoezi, nikirudi tena, ninaoga.

Siku moja ninapenda nitembelee nchi ya marekani. Kwa sababu ni nchi ambayo imekua ikinivutia sana kwenye maisha yangu. Ninapenda siku moja nikifika nikamuone raisi wa marekani, Donald Trump. Nitafurahi sana kukutana nae siku hiyo.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya thamani kwa mfano. Vipuli vyangu vya dhahabu pamoja na vipuli vya almasi. Vyote ninavihifadhi sehemu nzuri. Sehemu ambayo haviwezi kuharibika hata siku moja.

Ndiyo, ninapenda chakula kitamu. Ninapenda chakula kama wali ndizi kwa sababu ni mtamu. Ninapenda chakula kama ndizi nyama kwa sababu ni kitamu. Vile vile ninapenda ugali nyama choma kwa sababu ni mtamu sana.

Ndiyo, ninapenda kusoma maoni, mtandaoni. Ninapenda kusoma maoni ambayo, yanajenga, maoni ambayo ya naongeza tija kwenye taifa na kwenye jamii yetu, ambayo watu wanayandika.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kidigiti ambayo ni mapya ambayo ya naweza kuongeza ufanisi kwenye kazi yangu na kunijengea uimara kwenye kazi yangu. Hivo ningependa kuongezewa na kufundishwa.

Mara nyingi ninacheza na familia yangu lakini pia ninacheza na wafanyakazi wezangu. Kwa mfano tunacheza mpira wa miguu na wafanyakazi wezangu. Vile vile tunacheza purutebo na wafanyakazi wezangu.

Aina za filamu ninazozipenda ni filamu za maigizo na filamu za mapigano na filamu za kuchekesha. Filamu ya kuchekesha kwa mfano filamu anazoigiza Jack Chani. Ninazipenda sana kwa sababu anafurahisha, anachekesha, anaburudisha na anafundisha pia.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni changamoto ambazo, mfano, nikichelewa kwenda kazini, bosi anatugombeza. Hizo ni changamoto ambazo nazipata. Lakini pia kuna muda mwingine changamoto tunazipata, tunakuwa na kazi nyingi sana ambazo tunapitiliza muda wa kufanya kazi.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia sana ni mafunzo ya kidigitali ambayo yameniwezesha kujua kutumia baadhi ya mitandao, kujua kutumia baadhi ya vitu vya kidigitali ambayo, vinatija kazini na vinaongeza ujuzi kazini.

Kitabu ninachokipenda ni kitabu kinaitwa Rich Daddy and Poor Daddy. Ni kitabu cha kuongeza ujuzi na kuchangamsha akili za kimaisha. Ninakipenda sana, nimekisoma vizuri, kuna rafiki yangu aliniletea nikakisoma.

Ndiyo, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ni kitu kizuri na si kibaya. Ni kitu ambacho kina tujenga na ni kitu ambacho tunakuwa tunajadili baadhi ya viongozi ambao wanaliongoza taifa letu na jamii yetu kwa ujumla.

Chumba ninacholala ni kikubwa sana. Kina madirisha mazuri, makubwa, lakini pia kuta zangu kwenye chumba changu, zina rangi ya maziwa, kuna muda ninapaka rangi nyeupe. Ninapenda sana chumba kikiwa na rangi nyeupe au rangi ya maziwa.

Mabadiliko kazini ninayashambulia kwa kupeana mawazo na wafanyikazi wenzangu. Tunajadili kwa pamoja, tunafanya kwa pamoja, mwisho wa siku, tunafurahi kwa pamoja, pale ambapo, tumemaliza kazi vizuri.

Tatizo lolote ambalo linatokea kazini. Cha kwanza tunapata mawazo ya kila mfanyakazi. Alafu anachangia nini tufanye ili tuweze kuepuka na hilo tatizo. Lakini mara nyingi sana tunaangalia chanzo cha tatizo ni nini. Tunaenda kwanza kukiondoa hicho chanzo cha tatizo.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo mpaka leo ipo kichwani mwangu ni kumbukumbu ambayo niliipata kipindi nikiwa mtoto mdogo. Nilidondoka kutoka juu ya mti na kubunjika mkono wangu pamoja na mguu wangu. Hiyo ndiyo kumbukumbu yangu ya kutisha.

Ninawakaribisha wafanyi kazi wapya kwa kuwaonyesha mazingira ya kazi na kuwafundisha ni namna gani kazi tunafanya lakini pia ninawaelekeza kuhusiana na tabia ambazo wanatakiwa kwa nazo ambazo ni tabia za upole, tabia za hekima na tabia za uvumilivu na tabia za uchapaji kazi vizuri.

Ninapenda vyote ninapenda suruali lakini vile vile ninapenda shati. Suruali ninapenda suruali aina ya jinsi na shati ninapenda shati lenye rangi nyeupe au rangi ya bluu. Ninapendeza sana nikivaa.

Kuhusu ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi ambao wakutumia lugha tofauti tofauti. Kwa mfano nijue lugha ya kiingereza vizuri, nijue lugha ya kifaransa vizuri, nijue lugha ya kichina vizuri. Zote nijue kuzitumia vizuri.

Timu ambayo ninaipenda ni timu ya mpira wa miguu. Ambayo inaitwa Simba Sports Club lakini pia ninaipenda timu ya mpira wa miguu ambayo inaitwa Manchester United. Hizi zote ni timu zangu ambazo ninazifuata.

Ninapenda mikutano tofauti tofauti, ukiwepo mkutano wa injili, kwa sababu ninapenda sana kufatilia neno la mungu. Lakini pia ninapenda mikutano ya kisiasa kwa ajili ya kufatilia viongozi, bora, wanaotoa sera zao bora.

Wakati wa mapumziko ya mchana, ninakwenda kwenye mgahawa kupumzisha akili yangu au kwenye pwani ya bahari kupumzisha akili yangu. Vile vile kuna muda ninatumia kusoma vitabu kwa ajili ya kuongeza maarifa mengine.

Ninapenda kufanya kazi peke yangu lakini pia na wenzangu kwa sababu nikifanya kazi na wenzangu tunaifanya kwa kushirikiana kazi inakwisha mapema na tunakuwa na muda mwingi wakupumzika.

Ninajihisi vizuri sana juu ya uwasilisho. Kila wasilisho ambalo ninaliwasilisha, linakua ni nzuri na ninakua nimelipanga vizuri, nimeliandika vizuri. Hivo ninajihisi vizuri kwenye kila wasilisho.

Mimi ni mtu wakuwahi sana kwa sababu ninapenda sana kwenda na wakati. Ninawahi mapema ilikuweza kumaliza kazi zangu za kila siku mapema kwa kufuata ratiba ya siku.

Ndiyo, ninapenda sana kunywa maziwa. Ninapenda maziwa aina ya mtindi, lakini pia ninapenda maziwa fresh, ambayo ni ya baridi. Nikinywa glasi moja, ninapenda sana.

Kuhusu masomo yangu, safari yangu ya kusoma ilikuwa nizuri sana kwa sababu nilikuwa ninasoma kwa juhudi sana. Ninakumbuka nilikuwa ninafanya vizuri na walimu wangu walikuwa wananipongeza kilamara ambapo nimefanya masomo yangu.

Michakato ya kazi ninaiboresha kwa kuongeza ujuzi na pia kwa kujifunza kwa watu tofauti tofauti ambao ninafanya nao kazi lakini pia ninajifunza kwa watu tofauti tofauti ambao wapo nje ya kazi ninayoifanya ili kuongeza maarifa.

Ninaweka neno la sili sarama kwenye mambo yangu mengi, kwa mfano kwenye akaunti yangu ya banki ninaweka neno la siri, kwenye mitandao yangu ya kijamii yote ninaweka neno la siri vizuri, lakini pia kwenye mitandao ya simu kwenye ninaweka neno la sili.

Ndiyo, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki, lilikuwa ni tamasha la muziki wa injili. Lakini pia, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki, ambalo lilikuwa ni tamasha la muziki aina ya popu. Matamasha yote, yalikuwa ni mazuri sana.

Ndiyo ninapenda sana mauwa. Ndiyo maana hata nyumbani nina bustani ya mauwa. Maua ni mazuri sana ukiweka bustani nyumbani. Yanapendezesha sana nyumba.

Hapana sijawai kusafiri kwa ndege. Lakini ninatarajia siku moja ni safiri kwa ndege. Nimesikia ni usafiri mzuri sana. Hivyo ninataraji siku moja nisafiri kwenda safari ya mbali kwa kutumia ndege.

Kitu kinachonifanya nifurai sana, ni kazi yangu. Kwa sababu ni kazi ambayo ninaipenda sana, ninaifanya kwa juhudi zote, ninaifanya kwa nguvu zote. Lakini pia, familia yangu, ndiyo pia inanifanya ni furahi sana. Muda mwingi ni kiwa nayo ninakuwa na furaha.

Ninatumia simu yangu kwa kufanya kazi za mtandaoni, kwa kuperuzi, kwa kuangalia baadhi ya maoni kwenye mitandao, lakini pia simu yangu inanisaidia kwenye kutoa na kuweka pesa.

Ninapendelea sana viatu vya wazi lakini pia ninapendelea sana viatu vya kufunga kwa mfano raba au sendo. Ninazipenda sana. Muda mwingi ninapendelea viatu vya wazi kwa sababu ya kazi zangu na shughuli zangu.

Ndiyo, ninapenda asali. Ninapenda asali wa nyuki wadogo, lakini pia ninapenda asali wa nyuki wakubwa. Kwa sababu asali ni dawa. Asali inanifanya afya yangu kuimarika. Hivo ninapenda sana asali.

Muda wa mwisho ninaushughulikia kwa kuwa makini sana na kuangalia wapi ambapo nimekosea, je, kuna kitu chochote ambacho sijakifanya, hivyo muda wa mwisho ninaangalia yale madhaifu ambayo sijayafanya na kuyamalizia yote.

Ninashugulikia udhaifu wangu kwa kupata maoni kwa familia yangu, lakini pia kwa kupata maoni kwa ndugu pamoja na marafiki zangu. Kuwauliza wapi ambapo ninakosea ili niweze kujirekebisha.

Ninapenda kununuwa vitu sokoni lakini pia ninapenda kununuwa vitu kwenye migahawa na kwenye maduka makubwa ambayo yapo katikati ya mji. Kwa sababu ninajua kwenye maduka makubwa ambayo yapo katikati ya mji kuna kuwa na bidhaa nzuri.

Mimi ninapendelea sana upepo. Sipendi AC kwa sababu AC inaleta madhara kwenye afya yangu. Lakini upepo hauleti madhara kwenye afya yangu. Hivo ninapenda sana upepo kuliko AC.

Ili kujifunza, cha kwanza ninasoma sana vitabu ambavyo vinaongeza maarifa. Kwa mfano kitabu cha rich daddy and the poor daddy, lakini pia ili kujifunza ninachukua maoni ya watu mbali mbali ambao wanajua vitu vipya.

Programu ya simu ambayo ninatumia kila siku ni programu ya WhatsApp, programu ya Facebook, programu ya Instagram, programu ya TikTok, programu ya Snapchat na programu ya Google. Hizi ni programu ambazo ninazitumia kila siku.

Katika kazi zangu, ninataka kufika mbali. Cha kwanza nimepanga kuwa na miradi mikubwa ambayo itaniwezesha kumiliki biashara yangu mwenyewe. Lakini pia nimepanga kuja kuwa na viwanda vidogo vidogo ambavyo nitaajiri watu wengi ili niweze kuwapa watu ajira waweze kujipatia kipato.

Ninapendelea vyote viwili. Ninapendelea shati lakini vile vile ninapendelea ti-shati. Shati ninapendelea kuvaa na suruali ya kitambaa. Ti-shati ninapendelea kuvaa na suruali ya jeans pamoja na raba. Hivo ninapenda vyote viwili.

Ninapenda kununua zaidi viatu, pamoja na mavazi. Lakini pia kwenye maendeleo, ninapenda sana kununua viwanja. Ambavo, nitakuja kujenga nyumba zangu nyingi kwa ajili ya kupangisha.

Kwenye kuongeza uzalishaji wangu, nina hakikisha ninapata maoni ya watu mbalimbali, lakini pia, ninaongeza mtaji ambao utawezesha kuzarisha zaidi na zaidi. Hivo, ndivo, ninavofanya.

Jinsi ninavotumia simu yangu, ninatumia kwenye vitu mbalimbali, ninatumia kwa ajili ya kufanya kazi za ofisini, kuandika baadhi ya mikataba. Lakini pia program ambazo ninazipenda kwenye simu yangu ni program za WhatsAppu, program za Instagram, program za Facebuku. Kwa sababu ni program zinazonifanya niweze kuwasiliana na watu lakini pia niweze kuandika maonu mtandaoni.

Kazi ya ushirikiano na wenzangu, cha kwanza, tunakuwa na nguvu moja. Tunafanya kwa juhudi moja, bila kutegiana. Kila mtu anakuwa na kipande chake, lakini tunafanya kwa pamoja, na kumaliza kwa pamoja.

Ninapenda vyote kusimamia pamoja na kusimamiwa. Kwa nini? Kwa sababu kusimamia ninapenda uongozi. Ninapenda kuwa kiongozi kwa ajili ya kusimamia watu. Lakini pia ninapenda kusimamiwa kama kuna kiongozi ambaye amenizidi aweze kunisimamia pia.

Ndiyo, ninapenda kusikiriza redio kwa sababu redio pia ina vipindi vizuli vya kufundisha, ina vipindi vizuli vya kufraisha, ina vipindi vizuli vya kuburudisha. Kwenye redio kuna baadhi ya michezo ya kuchekesha na pia kuna baadhi ya michezo ya kufundisha.

Ninakipawa chakucheza mpira, wa miguu vizuri sana. Lakini pia ninakipawa chakucheza pool table vizuri sana. Vile vile ninakipawa cha yoga na kipawa cha kukimbia umbari mrefu.

Nyama ambayo ninaipenda sana ni nyama ya ngurue. Kwa sababu ni nyama tamu sana. Ni nyama ambayo nikila ninafurahi sana. Ninapata amani ya moyo wangu na akili yangu inatulia. Nyama ya ngurue ni tamu sana.

Chakula ninachopenda zaidi ni ndizi, nyama, ambazo zimepikwa vizuri na viungo vizuri. Lakini pia ninapenda ugali na nyama choma. Ugali na nyama choma, nyama iwe ni nyama ya mbuzi au nyama ya ng'ombe.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini, yameniwezesha kununua viwanja vya kujenga nyumba. Nimenunua viwanja vingi, lakini pia, watoto wangu wanasoma shule zuri na pia familia yangu inafuraha sana kwa sababu ya kazi.

Ninapendelea kunyoa nywele za kichwani lakini pia ninapendelea kufuga ndevu. Ninapenda kufuga ndevu kwa sababu ninaonekana nadhifu. Ninaonekana kijana wa kisasa. Ninapendeza sana.

Ushirikiano katika timu ninawahimiza kwa kufanya kazi kwa juhudi bila kumuangalia mtu mwingine. Lakini pia wafanye kazi kwa uvumilivu. Wakifanya kazi kwa juhudi na kufanya kazi kwa uvumilivu, wanaifanya kampuni iweze kusonga mbele na mishahara iweze kuongezeka.

Ninapenda mkate wa ngano ambayo haijakobolewa na mkate wa kumimina. Ni mikate mzuri sana kwa mfano. Mkate wa ngano ambao haujakobolewa ni mkate ambao unajenga mwili vizuri lakini pia unajenga afya ya akili.

Mimi ninapenda vinywaji aina nyingi, ninapenda kahawa, ninapenda juisi na ninapenda chai. Lakini zaidi zaidi ninapenda kinywaji aina ya kahawa. Kwa sababu kahawa inaongeza afya, inalinda afya lakini pia inaongeza kingazangu za mwili.

Mnyama ambaye ninamfuga ni mnyama aina ya mbwa, ngombe pamoja na paka. Ni wanyama ambao ninawapenda sana. Mbwa, ananifurahisha sana muda mwingine. Nikirudi kazini, ananipokea. Paka ananiflaisha pia. Nikirudi kazini, ananipokea. Ngombe, ninampenda kwa sababu anatoa maziwa.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubui ni kinywaji aina ya kahawa. Ni kahawa ambayo ninaipenda sana. Asubui nikiamka nikitoka mazoezini. Kinachofata ni kuchemsha kahawa na kuinywa kabla ya kuenda kazini. Na nikifika kazini vile vile ninakunywa kahawa.

Kazizangu nina ratiba ambayo nimeipanga, ratiba ya masaa, ratiba ya siku, ratiba ya wiki, ratiba ya mwezi na ratiba ya mwaka. Hivo haini sumbui, ninaangalia ratiba na ninafanya kazizangu kwa we redi sana.

Siku za wikendi, mimi na timu yangu tunapenda kuenda pwani ya bahari kwa ajili ya kuogelea. Lakini siku zingine tunapika chakula cha pamoja tunakula kwa pamoja tunafurahi tunakunywa pamoja tunafurahi tunacheza muziki tunafurahi.

Mazingira ya kazi ambayo ninapendelea ni mazingira tulivu, pasiwepo na makelele ya aina yote. Lakini mazingira ambayo wafanya kazi wezangu wanachapa kazi bila kuwa na uvivu wanachapa kazi vizuri kwa werendi na kwanguvu zao zote. Ili kuewza kumariza kazi zao kwa wakati.

Timu yangu ni nayoipenda ya mpira wa miguu ni timu aina ya Simba Sports Club. Ni timu mzuri sana, ninaisherekea sana. Ikiwa inacheza mpira wa kimataifa, ikafunga goli, ninafuraha sana. Ninashangilia kwa nguvu zangu zote. Lakini pia ikifungwa, ninafadhaika sana.

Ninafanya mazoezi asubuhi, nikishaamka kabla ya kwenda kazini, lakini pia ninafanya mazoezi jioni nikirudi kazini. Ninafanya mazoezi ya kukimbia, kurukaruka, au kuenda jimu. Muda mwingine, ninafanya yoga.

Ninatumia njia tofauti tofauti za usafiri kila siku. Siku zingine ninapanda basi, siku zingine ninapanda pikipiki, siku zingine ninapanda gari ndogo. Inategemea hiyo siku ni haligani ya hewa ipo. Kukiwa kuna hali mbaya ya hewa siwezi kupanda pikipiki ninapanda gari.

Kumbu kumbu zuli nilionayo kutoka utotoni, ni kumbu kumbu ambayo nilinunuliwa gari na mzazi wangu, baada ya kufanya kazi vizuli na kufauru mitihani yangu vizuli. Nika nunuliwa gari.

Kutoka vitisho vya mtandao, ninajiilinda au kujiepusha kwa kutokushiriki maoni ya aina yoyote ambayo yanatolewa na baadhi ya watu ili kuchochea ugomvi. Hivyo basi, ninakua mpole na mnyenyekevu na mtulivu.

Ninapenda harufu ya manukato kila siku asubui ninavoelekea kazini lazima nijipulizie manukato mazuri ambayo yananukia vizuri. Lakini pia ninapenda harufu ya chokret na harufu ya chakula kizuri.

Chumba ninacho kipenda nyumbani, ni chumba ambacho ninalala. Kwa sababu kinamadirisha makubwa, ambayo yanapitisha hewa vizuri. Manthari ya nje, ninavyoiona kupitia madirisha yangu, ni manthari nzuri sana. Chumba changu ni kikubwa kinapendeza, kina rangi ya maziwa.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini na ambayo inakuja kwa kasi sana sasa hivi ni kampuni ya teknolojia ya artificial inteligence. Ni kampuni ambayo ninaiamini sana kwa sababu ni wabunifu na wamekuja kwa kasi sana.

Tunda langu la kupendezwa sana ni tunda aina ya apple na tunda aina ya parachichi. Ni matunda ambayo ninayapenda sana nikila yana radha nzuli nikila akili yangu inatulia sana.

Nimefurahi kukutana nawe.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sala, basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza niangalie kama yupo nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi mipango mingi leo lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha. Nisko sahau kitu chochote.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

Nina hisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Ni saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi nimeazima. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndio imewekwa vizuri. Nitaza na simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku ya mpya Mia kue na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.

Ninamiadi ya daktari kesho. Saa tisa asubui. Nifike kwa wakati. Nimekua na maumivu ya kichwa kwa wiki mbiri. Natumaini daktari hata nisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya osiptari na makaratasi yote ya dawa za awali. Je, nihitaji kwenda na mtu mungine na zani nitaweza kwenda peke yangu. Osiptari hiko karibu. Nitachukua basi moja tu. Ninaitaji kuuliza daktali kuhusu maumivu ya mgongo pia. Nimekua na tatizo hilo kwa muda. Labda ataniandikia dawa au atanikabithi kwa mtaramu afya ni muhimu sana. Siwezi kupuuza dalili hizi.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

Sijampigia Amina simu kwa muda mrefu. Naomba nimpigie leo. Niangalie hali yangu. Yeye ni rafiki yangu wakaribu tangu shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi uliopita alikuwa mgonjwa. Natumaini sasa amepona. Labda tuna tutakutana wikendi. Tunywe chai pamoja. Tunaongea kila kitu bila aibu. Ndiyo maana napenda urafiki wetu. Marafiki wakweli ni nadra sana. Lazima tuwatunze. Nitampigia baada ya kazi leo. Tutapanga siku nzuri kukutana. Tuzungumze kwa urefu. Urafiki ni hazina ya thamani kubwa.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanja karibu na nyumbani, kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi. Nitachukua maji nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima, nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani, jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu. Nilimnunua jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninahitaji limau na tangawizi kumtia latha. Je, niandaye ugali au wali. Nathani wali ni bora. Una iva haraka. Nitakata vitunguu vidogo vidogo na piripiri pia. Samaki lazima ue na latha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole. Wara haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuli kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maragwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nime sharima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninaitaji kununua mbegu bora. Nitakuenda kwa mkurima mjuzi. Yeye anambegu za aina nzuli. Zina zaa sana. Msimu huu ni rahim kwa wakurima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidia kupande wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakua na chakura cha kutosha.

Nywila zangu ni changamoto kubwa. Nina account nyingi sana. Kila moja inaitaji nywila. Nilikuwa nikitumia nywila moja kwa zote. Lakini sasa nimejua ni atali. Lazima nibadilishe. Nitatengeneza nywila tofauti kwa kila account. Lakini nitazikumbukaje zote. Labda niandike mahali salama au nitumie program ya kusimamia nywila. Nimesikia programu hizo ni salama. Zina kumbuka zote kwa ajili yako. Nitajaribu moja, lazima pia ni badirishe nyuela. Mara kwa mara, kila miezi mitatu usalama wa mtandaoni ni muiumu sana. Wezi wa mtandaoni wako kila mahali. Lazima nijilinde na data zangu.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, je, ninazitumia zote? Nadhani, nusu tu, nizifute zile zisizotumika, zinachukua nafasi. Program ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze program ya ramani, pia, ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo, je, zinanifaa? Labda moja au mbili, tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa nj za aina moja, nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Mteja alinipigia akiwa na asira leo. Yeye alisema huduma yetu ni mbaya. Nilimsikiliza kwa makini bila kumkatiza. Baada ya kueleza nilijaribu kutafuta ufumbuzi. Tatizo lilikua rahisi, lakini alitaka kuzungumuza na msimamizi. Nilimwelekeza kwa afisa mkubwa. Kazi ya huduma kwa wateja ni ngumu maranyingi. Watu wanakua na hasira. Lakini lazima niwe na subira. Nikionyesha, huruma na ufahamu. Wanaturia. Sio wote wanakua wakali. Wengi ni wapole. Lazima nisipokee hasila zao kwa moyoni. Nikazi tu. Sio mimi binafsi. Nitafanya vizuri zaidi.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

Nimerudi nyumbani baada ya siku ndefu. Naona watoto wamefika tayali kutoka shule. Ninauchovu lakini lazima niandae chakula. Nitabadisha nguo kwanza nivae nguo za nyumbani. Nifanye hii haraka kwa chakula. Kuna wali wajana. Nitaupasha na mayai. Raisi na haraka. Watoto wanaweza kula huku wakisoma vitabu vyao. Baada ya kula, tutasafisha vyombo pamoja, nitapangua kazi zao za shule, naona wamemaliza vyema, nitaandaa nguo za kesho, ili asubuhi siwe na haraka, jioni ni wakati wa kupumzika na familia.

Nina njaa sana je nipike nini leo, kuna wali na maharage hapo jikoni, au nipike pilau lakini itachukua muda mrefu, nadhani nitafanya kitu rahisi tu chapati na mchuzi wa mboga, nina vyuma viazi na karoti, nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na radha, watoto wanapenda chapati sana, watafurai, ninahitaji kuanza kukanda mapema kabla hawajaja kutoka shule, kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima ni mpigie mwenyekiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja jee. Kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msonga mano. Kesho nitajaribu hiyo njia leo naendesha radio. Nisikize mziki ili niwe na subra. Hali hii ni ya kila siku, lazima ni jifunze kustahimili.

Jihoni hii ni taona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga au nisikilize muziki tu. Labda niangalie matangazo ya michezo. Kuna michezo wa mpira kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadithi za katuni. Wata frahi sana. Tunaweza kuangalia pamoja, harafu watoto walale. Baadaye nitakuwa na muda wangu. Niangalie firam yangu, nina firam kadhaa sijasoma bado. Nadhani usiku huu tutafurahi burudani nyumbani. Ni vizuri kurara mapema pia, kesho ni siku ya kazi.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

Ninahitaji kwenda kwa msusi, nywele zangu zimerefuka sana, nitapunguza kiasi kidogo sio sana, naomba pia kunawa kidogo ziwe safi na laini, nina mafuta mazuri nitayatumia baada ya kunawa kujitunza ni muhimu. Sio ujinga, mwili wetu unastahili huduma nzuri, nitakaguza uso wangu pia, tumia cream ya ngozi, jua linakanusha ngozi sana. Lazima nitumie virwins, nitakata kucha zote, ziwe safi na fupi, watu wanapoona mzuri wanajua anajitunza. Naomba niwe mtu wa ku namna hiyo.

Kununua vitu mtandaoni ni raisi sana, ni atari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivi dhi taji. Garama inakua kubwa mwishoni. Ninaitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orotha ya maitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vile vyo kwenye orotha. Nitaangalia vitu vingine. Lazima pia ni linganishe bei katika maduka mbalimbali mara nyingi. Kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu walio kwisha kununua. Niseme kama bizaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama. Ikiwa utakuwa na busara Nitaji hadhari.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

Lazima nibadilishe maisha yangu kidogo. Ninakula vyakula visivyo na afya sana. Naomba nianze kula matunda mboga mboga zaidi. Nikunywe maji mengi kila siku. Sikunywi ya kutosha. Daktari alisema maji ni muhimu sana kwa mwili. Nahitaji pia kupunguza chumvi na sukari ninatabia ya kula chakula cha usiku. Iyo sio nzuri. Nadhani nitaacha iyo. Nielekeze kulala mapema. Afya ni. Lazima nijitunze vizuri. Nitaanza leo, nitasubiri kesho, mwili wangu utanishukuru baadae.